Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio niliyopata kazini ni pamoja na connection ya watu pia nimepata uzoefu wa kazi pamoja na kutoa huduma kwa wateja kulingana na uzoefu nilioupata.